Ushauri ambaye ningempa mtu ambaye anayeeanza kufanya kazi ni atie bidii, kazini mwake na asisikize maoni ya watu ambao wanamfanya wachukie kazi. Ukianza kuchukia kazi, ndio kazi inaenda ikiwa ngumu. Sasa mtu ambaye anaanza kazi, apende kazi yake kwanza, ashughulike na kazi yake na asiskize maneno ya watu wengine.

Ndiyo, napenda kutembea msituni, kwa maana tukienda kutafuta kuni ya kuwasha moto, huwa tunaenda msituni, tunatafuta kuni. Msituni ina wanyama ambao si wazuri, lakini wanakaa kwa makini. Na pia msituni una matunda tamutamu, unaeza tafuta ule, msituni ni kuzuri sana. Watu wanafaa wajaribu kuenda kutembea msituni.

Kila jioni kabla ya kulala, huwa na nachukua bibilia yangu, nasoma bibilia, mahali pawili ama patatu, huwa baada ya kusoma bibilia, naomba, na kisha, naenda, napika, baada ya kupika, mi huwa nala na huwa nalala. Masaa ingine huwa naangalia filamu ila masaa ingine huwa nimechoka mno kutoka kazini. Kwa hivyo mi huwa na lala.

Ndiyo, nimewahi kufuga mnyama. Nimewahi kufuga mbwa, paka na kuku, hao ndiyo wanyama ambao nimefuga kwa wakati huu, kwa maana ni rahisi kukaa nao, maana. Mnyama kama mbwa ni mzuri maana anasaidia, huwa anasaidia sana sana usiku wezi hawawezi kuja kutuvamia. Kuku pia ni wazuri, pia paka ni mzuri. Ndiyo maana nawapenda na wakona nidhamu na adabu. Na wanafunzika kwa urahisi.

Mahali pa ibada huwa naenda mara moja kwa wiki na ni siku ya jumapili siku ya kuenda kuabudu na kumtukuza mungu. Hio ndizio siku ambayo mimi huwa naenda kwa ibada kumshukuru mungu kwa wiki nzima na kwa kunieka uhai na kwa kuwa mwema.

Huwa nafua nguo mara mbili kwa wiki. Sipendi kuwa na nguo nyingi chafu ambazo sijeweza kufua. Ndiyo maana mimi huwa nafua mara mbili kwa wiki ndiyo iniwezeshe kuwa na nguo safi kwa wingi.